Nafanya kazi vizuri zaidi wakati wa asubuhi, wakati ya akili bado iko sawa na mwili una nguvu, wakati huwa na umakini zaidi, wakufanya kazi haraka na kwa wangalifu na mara nyingi napata matukioa bora. Pia asubuhi utoa nafasi kupanga kazi nyingine za usiku kwa utaratibu mzuri. Kwa ujumla ni wakatizi ninapofanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ninapunguza matumizi ya plastiki kwa kuchagua kutumia bidhaa zinazoweza kutumika mara nyingi kama chupa za maji, kama chupa za maji za chuma, mifuko ya kitambaa ninapofanya manunuzi na vyombo vinavyotupwa mara mingi. Pia huepuka kununua bidhaa zinazofungwa kwenye plastiki nyingi na kujaribu kuchakata plastiki zinazotumia nyumbani. Hivi vidogo vidogo husaidia kulinda mazingira na kupunguza uchafuzi wa plastiki.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni wakati nilisafiri kuenda sehemu mpya nikiwa sifahamu mtu yeyote. Lakini nikajikuta nikipokewa kwa upendo na wageni. Nilijifunza mambo mapya, nikaona mambo ambayo sikuwa nimewahi kuyaona, na tukio hilo lilinifundisha kudhamini safali za maisha na kukubali mambo mapya bila hofu. Ulikuwa wakati uliobadilisha mtazamo wangu kuhusu dunia.

Ndiyo, nimeshawai kuona bahari mara kadhaa. Bahari ni kubwa sana na maji yake yana langi ya samawati. Nilifurahia upepo wa pawani, mawimbi yanaopiga mchanga na wingi wa samaki na ndege wa baharini. Kuona bahari kunaleta amani na furaha. Na mara nyingine, ugusia hisia za kushangaa uzuri wa dunia.

Mimi naishi mahali nilipozaliwa, ambako nimezoea utamaduni, lugha na maisha ya kila siku. Mahali hapa linanipa urahisi wa kushirikiana na familia na marafiki. Na linanifurahisha kuwa sehemu yangu ya siri ninayojua zaidi kuliko sehemu ingine.

Ninapowasiliana na wafanyakazi wezangu, ninajitahidi kuwa wazi na heshima, tunaongea kwa uwazi kuhusu majukumu yetu, kushirikiana kwa njia ya kikundi na kusaidiana pale inapotakiwa. Pia napenda kusikiliza maoni na kutuoa maoni yangu kwa heshima ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa ufanisi. Mawasiliano mazuri husaidia kuepuka migongano na kuimarisha ushilikiano kazini.

Chakula cha jadi ni nachokipenda ni ugali pamoja na samaki wakupikwa kwa majiko. Napenda chakula hiki kwa sababu kina ladha zuri ni kitamu na kinakaribisha chakula cha familia pamoja. Mara nyingi na kila wakati wa chakula cha mchana au jioni. Na mara nyingi kina pambo na mboga za kienyeji kama mchicha au kunde. Kwa kweli chakula hiki kuchangia afya nzuri na nguvu ya mwili.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni uwezo wa kuwasiliana vizuri, kushirikiana na wenzangu na kushughulikia matatizo kwa haraka. Pia ujuzi wa kutumia teknolojia na kupanga muda kwa ufanisi ni muhimu sana. Stadi hizi husaidia kazi kuwa na tija na kuhakikisha malengo yanatimizwa kwa wakati unaofaa.

Kumbukumbu zuri niliyokuwa nayo utotoni ni wakati wa likizo wa familia shambani. Kila mwaka tulikusanyika wote, tukicheza michezo ya jadi, kula chakula kilichopikwa nyumbani na kusikiliza hadithi za wazee. Nilifurahia sana jinsi tulivyokuwa na furaha pamoja, tukicheka bila wasiwasi wowote. Hizo kumbukumbu zimebaki moyoni na kila ninapokumbuka hunifanya nihisi furaha na amani ya utoto wangu.

Somo la sayansi ninalolipenda zaidi ni bayolojia kwa sababu linanisaidia kuelewa jinsi viumbe hai wanaishi na kufanya kazi. Kupitia somo hili, unaweza kugundua mambo mapya kuhusu mwili wa binadamu, mimea na wanyama, pamoja na jinsi, mazingira yanavyoathiri maisha yetu. Ni somo lenye msisimko na huchochea udadisi wa kujifunza zaidi.

Mimi hupendelea kusimamiwa kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza zaidi kutoka kwa wale walio na uzoefu. Ninahisi kuwa nikiwa chini ya uongozi, ninapata mwongozo sahihi unaonisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na bila mukanganyiko. Pia, hunifanya nahisi kuwa na msaada na kuwajibika katika majukumu yangu ya kila siku.

Jukumu ninalopenda zaidi ni lile linalonipa nafasi ya kujifunza mambo mapya na kusaidia wengine. Ninapokuwa na wajibu na uhamasisha, kutumia ubunifu na uwezo wangu kikamilifu nahisi nimejituma ipasavyo. Jukumu kama hilo hunipa motisha, furaha na hisia ya mafanikio kila siku.

Ndiyo, napenda kuendesha baisikeli kwa sababu hunipa uhuru na nafasi ya kujiburudisha. Kuendesha baisikeli hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nihisi kukaribu zaidi na mazingira ya asili. Pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi huku nikifurahia upepo mwanana na madhari tofauti.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembea ni mji mkongwe wa zanzibar, kwa sababu unahistoria ndefu iliyochanganywa na tamaduni mbali mbali. Majengo yake ya kale, mitaa, nyebamba na usanifu wa kipekee huonjesha maisha ya zamani na hadithi za biyashara ya kalne nyingi. Ni sehemu ambayo mtu anaweza kujifunza sana kuhusu utamaduni, historia na maisha ya waswahiri.

Ndio, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea mara kadhaa katika jamii yangu. Nilisaidia kwenye shuguli za usafi wa mazingira na pia kutoa msaada kwa watoto wanaohitaji katika vituo vya malezi. Kazi ya kujitolea hunipa furaha kwa sababu inanipa nafasi ya kuchagia, kuboresha maisha ya wengine na kujifunza mambo mapya kutoka kwa watu mbalimbali.

Kila mtu ana tabia tofauti kuhusu kuangalia barua pepe. Wengine huangalia mara nyingi kwa siku ili kuhakikisha hawapotezi ujumbe muhimu. Lakini wengine huangalia mara moja tu kama mimi ili kuwepika usumbuvu na kuzingatia kazi nyingine. Kuangalia barua pepe mara moja kwa siku kunasaidia kudumisha utulivu na kuongeza tija. Huku ukipata muda wa kufanya mambo mengine kwa umakini.

Ndio, mara kadhaa nimekua nikinunua tikiti za tukio tofauti tofauti. Kwa kawaida napenda kununua tikiti za tamasha au michezo, mapema ili kuhakikisha nafika na kupata nafasi nzuri. Pia kununua tikiti kunanipa uhakika kwamba sitapoteza kutukio hilo na ninaweza kupanga muda wangu vizuri. Mara nyingine kununua tikiti mtandaoni ni rahisi na haraka kuliko kununua uso kwa uso.

Ndio, nimepata fursa ya kusafiri sehemu kadhaa nzuri. Kati ya zote, sehemu ambayo ilinivutia zaidi ni mombasa. Pwani yake nzuri, maji safi ya bahari na maandhari ya kuvutia huwa iwe mahali pazuli pakupumzika na kufurahia. Pia utamaduni wa eneo hilo na chakula cha kienyeji hufanya safari kuwa ya kipekee na ya kumbukumbu.

Wakati ninafurahia kuwa nyumbani, napenda kutumia muda wangu kupumzika na kufanya mambo ninayo yapenda. Maranyingi napenda kusoma vitabu, kusikiliza muziki au kuangalia filamu. Wakati mwingine nafanya kazi za nyumbani au kucheza na familia yangu. Nyumbani ni mahali ninapo ishi, amani na furaha, hivyo napenda kutumia muda wangu kufanya mambo yanayo. Yanayo nifanya ni jisikie vizuri na kustarehe.

Mimi ninashugulikia wateja kwa njia ya heshima na kwa ustadi. Kwanza nasikitiza kwa makini maitaji na matatizo yao ili kuelewa hali zao vizuri. Kisha ninajibu kwa uwazi, kwa halaka na kwa njia inayorahishishia kupata suluhisho. Pia nashirikiana nao kwa tabasamu na subila. Kuakikisha wanahisi kudhaminiwa na kusaidika lengo langu ni kutoa huduma bora inawafanya wateja kulidhika na kurudi tena.

Zoea nzuri niliyojenga ni kusoma kila siku asubuhi, kila siku ninaeka muda na dakika ishirini hadi thelathini kusoma vitabu mbalimbali vinavyoniimarisha kiakili na kunielea maarifa yangu. Zoea hii limekua na faida kubwa kwani linanisaidia kuanza siku yangu kwa mpangilio mzuri, kuongeza ufahamu wangu na pia kuboresha mkakati wangu wa kupanga muda. Ni jambo ndogo lakini lina matokeo makubwa maishani.

Kazini, ninashugulikia muda kwa kupanga kazi zangu kwa ufanisi na kufuata ratiba ya kila siku. Kila shuguli, ninaweka muda maalumu na kuimaliza, na pia napanga mapumziko ili kuepuka uchovu. Kwa kutumia kalenda na orodha ya kazi, ninaweza kuhakikisha kwamba kila jukumu linafanywa kwa wakati na bila kuchelewa. Jambo linaloongeza, jita, kazini.

Ndio, mimi hufuata matukio ya kimataifa mara kwa mara, kupitia televisheni, mtandao na mitandao ya kijamiii, naweza kupata habari kuhusu siasa, uchumi, michezo na maendeleo ya sayansi duniani kote. Hii inasaidia kuboresha uelewa wangu na wa mambo ya nayojitokeza nje na inchi na kunisaidia kuwa na mtazamo mpana kuhusu dunia. Pia ninapenda kushirikiana na wengine kuzungumzia matukio haya ili kupata maoni tofauti na maarifa mapya.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali na samaki. Napenda ladha yake ya kipekee na jinsi inavyoweza kunifanya nihisi furaha kila nikikila. Samaki, wa kupaka huwa na mchuzi wa viungo unavyochanganya, ratha tamu na chungu kwa, usawa mzuri. Na kupewa pamoja na wali na chakula kamili kinachonifanya nijisikie nja imeisha na moyo umefurika. Chakula ambacho siwezi kushindwa kukipika kila wakati.

Michezo ninayopenda kutazama ni mpira wa miguu na riadha. Napenda kuona mechi za mpira wa miguu kwa sababu zina nifurahisha na kunipa musisimuko mkubwa. Hasa wakati timu yangu inaposhinda. Pia riadha ni yakuvutia kwani inaonyesha nguvu na vumilivu wa wachezaji. Kutazama michezo, kuna nifanya nijisikie vizuri na mara nyingi kushiriki, kushirikiana na familia na marafiki.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini kilicho safi na cha kupendeza. Kina kitanda kilicho raha, kabati la nguo na meza ndogo ya kujifanyia maswala mbalimbali. Pengine kuna rafu ya vitabu na picha za familia zilizowekwa ukuta. Zikifanya chumba kiwe chenye hisia za nyumbani. Anga ya chumba ni tulivu na inafanya nijisikie vizuri na kupumzika kila nikikaa ndani yake.

Tunda langu la kupendezwa ni ndizi kwa sababu ni tamu, rahisi kuliwa na linatoa nguvu mara moja. Pia napenda ndizi kwa sababu inaweza kuliwa peke au kuongezwa kwenye mlo mwenye kama smoothie au salad. Kwa ujumla, ndizi ni tunda lisilo na tatizo, lenye ladha nzuri na lisilo ngumu kuliandaa.

Nilipokuwa mtoto nilipenda sana kucheza na marafiki zangu. Kucheza mpira na kupeleka ndege za karatasi. Pia nilifurahia kusoma hadithi na kuchora picha. Jambo lililonisaidia kutumia ubunifu wangu. Utoto wangu ulikuwa wa burudani nyingi. Na mara zote nilijisikia furaha nikiwa na shughuli hizi.

Kinachonifanya nicheke ni vichekesho, mazungumzo ya marafiki na kuona mambo ya kuchekesha katika maisha ya kila siku. Pia napenda kucheka nikitazama filamu au video zenye ucheshi. Cheka linanisidia kupunguza stresi, kurahisisha mawazo mabaya na kunifanya nijisikie furaha na raha. Kwa ujumla, kucheka kunaboresha hisia zangu na kuifanya siku yangu kwa kuwa nzuri zaidi.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na mafanikio makubwa katika maisha yangu ya kitaalamu na binafsi. Ningependa kufanikisha marengo yangu yote, kupata elimu bora na kuwa mtu anayeweza kusaidia wengine katika jamii. Pia ndoto yangu ni kuona maisha yangu yakiwa na utulivu, furaha na usalama wa kifedha. Kwa ujumra, ndoto yangu kubwa ni kufanikisha kila kitu kinachonifanya nijisikie imara na mwenye mafanikio.

Napiga picha mara kwa mara kulingana na tukio au kumbukumbu ninazo taka kuhifadhi. Wakati mwingine ni siku nyingi. Hasa nikipenda mahali au tukio maalum na wakati mwingine ni mara chache tu. Kupiga picha kuna nisaidia kumbuka matukio mazuri na kushiriki kumbukumbu huizonda familia au marafiki. Kwa ujumbra, ninjia zuri ya kunihifadhi ya kumbukubu za maisha yango.

Ili kuweka afya nzuri, napanga muda wangu vizuri na kushughulikia kazi kwa mpangilio wa kipaumbele. Hufanya kazi kwa makini, hakikisha kila jambo linafanywa kwa usahihi. Na mara nyingine husaidia wengine ili kazi iwe rahisi zaidi. Pia, hujaribu kutumia mbinu bora na zana zinazofaa ili matokeo ya kazi yawe ya ubora. Kwa kufanya hivyo, kufanikisha kazi kwa ufanisi na kwa wakati.

Mara nyingi natumia muda wa takribani masaa mawili hadi matatu kila siku mtandaoni. Ninatumia muda huu kuwasiliana na marafiki, kusoma habari, kuangalia video na kucheza michezo ya mtandaoni. Hata hivyo, ninajitahidi kuwa makini ili muda huu usipite kiasi au kuathiri kazi au masomo yangu. Kwa jumla, mtandao ni muhimu, lakini unapaswa kutumika kwa uwi.

Wakati ninapokutana na tatizo kazini, kwanza hupima hali hiyo kwa makini ili kuelewa chanzo chake. Kisha napanga mbinu ya kutatua tatizo, hatua na hatua na mara nyingine na omba ushauri au msaada kwa wenzangu. Pia hujaribu suluhisho tofauti ili kuona nilipi linafanya kazi vizuri zaidi. Kwa njia hii, ninaweza kushughulikia tatizo kwa ufanisi na kuhakikisha kazi inaendelea bila usumbufu mkubwa.

Ndio, napenda kugawa taka zangu ili kusaidia usafi na kulinda mazingira. Taka za plastiki, karatasi, na chupa huwa nahifadhi tofauti ili ziweze kuchakato na kutumika tena. Pia napenda kueka taka za chakula kwenye sehemu yake ili zisizuie na kusambara kusababisha harufu au wadudu. Kufanya hivyo, nasaidia kuunda mazingira safi na yenye afya.

Ndio, napenda mvua kwa sababu hunifanya nijisikie tulivu na kuondoa joto kali la siku. Napenda kuangalia mvua ikinyesha huku nikipumzika, nyumbani au kukakaa kando ya dirisha nikifurahia sauti yake. Pia mvua hunipa nafasi ya kufikiria, kusoma au kufurahia chakula cha moto. Kwa ujumla, mvua hunifanya nijisikie amani na furaha.

Kwa upande wangu, mimi hupendelea zaidi kuvaa suruali kwa sababu inanifanya nijisikie huru na niko tayari kufanya shughuli mbalimbali bila wasiwasi. Ingawa sketi pia ni nzuri na inaweza kuwa na ya kuvutia katika baadhi ya hafla, suruali ina nipa urahisi na faraja zaidi katika maisha ya kila siku.

Ili kuboresha michakato ya kazi, ninapanga majukumu yangu mapema na kuweka vipaumbele kulingana na umuhimu wake. Pia natumia muda wangu kwa uangalifu ili kuepuka usumbufu na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Ninapojifunza mbinu mpya au kutumia zana za kusaidia kupanga kazi, huwa nafanya shughuli zangu kuwa haraka na kwa ubora. Kuboresha mchakato wa kazi, hunisaidia kuwa na matokeo mazuri na kupunguza msongo wa mawazo.

Ili kuhimiza ushirikiano katika timu napenda kushirikiana kwa heshima na kusikiliza mawazo ya wenzangu. Pia husaidia kugawa majukumu kwa kila mtu kulingana na uwezo wake na kushirikiana kutatua changamoto pamoja. Kwa kufanya hivyo, timu inafanya kazi kwa ufanisi kila mmoja anahisi dhamani yake na malengo ya pamoja yanafanikiwa kwa urahisi.

Kwa kawaida, kutoa wasilisho kunaweza kuletea mchanganyiko wa hisia kama musisimuko. Wasiwasi au kujiaminia kutegemea maandalizi na uzoefu wako. Watu wengi, hujihisi vizuri wanapojipanga mapema na kujua mada yao kwa kina. Pia kupata supporti kutoka kwa marafiki au wenzako, kunaweza kuongeza utulivu na kuimalisha ujasiri wako wakati wa kuwasilisha.

Likizo yangu ya ndoto ingekuwa safari ya kutembea sahemu tulivu yenye maandhiri nzuri. Kama pondi iliyo na maji ya samawati na mchanga mweupe. Ningependa kutumia muda wangu kupumzika, kusoma kitabu kizuri na kufurahia maandhiri ya jua linapozama. Pia ningependa kuonja vyakula vya eneo hilo na kujifunza tamaduni zao. Likizo hiyo ingenipa utulivu, furaha na kumbukumbu nzuri za kuzikumbuka daima.

Wakati wa likizo, ninajistawisha kwa kupanga ratiba ya shuguri zangu ili kutumia muda wangu vyema. Kwanza, ninarenga kupumzika na kujifurahisha kama vile kusoma kitabu, kutembelea marafiki au familia, au kuenda kwenye sehemu ya kuvutia. Pia ninahakikisha kuwa napanga muda wa kufanya shuguri za nyumbani ili siku za rikizo zisije zikawa na msongomano wa kazi. Kwa ujumbra, rikizo ni muda wa kufuraia, kupumzika na kujiandaa vyema kwa siku zijazo.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni kuhakikisha kuwa taarifa zote zinawafikia wenzangu kwa usahihi na wakati unaofaa. Hii inamaanisha kuwasiliana kwa wazi, kusikiliza kwa makini na kutumia njia zinazofaa kama barua pepe, simu au mikutano ya ana kwa ana. Kwa kipaumbele hiki, kazi zinaenda kwa urahisi, migongano hupunguka na timu inafanya kazi kwa ushirikiano na ufanisi zaidi.

Napenda kusoma vitabu vya lugha ya kiswahili. Kusoma vitabu hivi kuna nisaidia kuongeza msamiati wangu, kuelewa tamaduni tofauti na kuboresha uelewa wangu wa lugha. Pia ni njia zuri ya kujifurahisha na kupata maarifa mapya. Hasa wakati vitabu hivyo vina hadithi za kuvutia na mafunzo ya maisha.

Hekima niliyojifunza maishani ni kwamba, uvumilivu na subira ni muhimu sana. Maisha mara nyingi huleta changamoto zisizo tarajiwa kwa kujifunza kukabiliana na nazo kwa akili tulivu kuna saidia kupata suluhisho bora. Pia nimejifunza kuwa kudhamini muda na watu walioko karibu na ufunguo wa furaha. Kwani pesa ni vitu havina maana ikiwa huna amani na uhusiano mzuri na wengini.

Mara nyingi asubuhi, nakula kifungua kinywa kilicho na afya na chenye nishati. Kwa kawaida, napenda kula mayai, ugali moto au mkate. Pamoja na matunda kama ndizi au tufaha. Pia napenda kunywa chai au kahawa ya moto. Ili kunipa nguvu za kuanza siku. Kifungua kinywa hiki, husaidia mwili wangu kuwa na nguvu na akili kuwa makini kazi au shu.

Napenda kutembea kwenye maeneo tulivu na yenye maandhiri nzuri, kama bustani, pwani au mbuga za kiasili. Hapo, naweza kupumua hewa safi, kufurahia mazao ya asili, na kupunguza msongo wa mawazo. Pia kutembea katika maeneo haya kuna nipa fursa ya kufanya mazoezi ya mwili kwa raha na kuboresha afya yangu kwa ujumla. Ni njia hii uzuri ya kupumzika na kupata nguvu za kuendelea na shughi ya kila siku.

Napendelea paka kwa sababu ni mnyama mwenye furaha na anayependa kuwa karibu na watu. Paka pia ni safi na ana uangalifu mkubwa na mara nyingi hutoa hisia za upendo na urafiki. Kwa upande mwingine, mbwa pia ni mzuri. Lakini mimi napendelea paka kwa urahisi wake kwa kuishi ndani ya nyumba na tabia yake ya kupendeza.

Napanga muda wa mwisho kwa kuanza mapema na kugawa muda wangu kwa busara. Kwanza ninaandika urodha ya kazi zote ninazohitaji kufanyika na kuzingatia zile ambazo zina muda wa mwisho kwa haraka. Kisha ninajitahidi kumaliza kila kazi kabla ya muda wa wake wakueka na muda wake wa ziada kwa dharura zisizo tarajiwa. Pia napanga mapumziko kidogo ili kuboresha umakini na kuepuka msongo wa mawazo.

Ningependa kujifunza ujuzi wa kupika vyakula vya kimataifa. Kujua kupika vyakula mbalimbali, kunanipa fursa ya kuonja ladha mpya, kuelewa tamaduni tofauti na pia kuboresha mbinu zangu za jikoni. Pia kujifunza hii, kutanisaidia kujua furaha ya chakula na kufanya niwe mbunifu zaidi wakati wa kuandaa milo kwa familia na marafiki.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu husaidia kujieleza na kutoa hisia kwa njia ya ubunifu. Kupiga chombo kama kinanda, gitaa, ata hata filimbi, kuna leta utulivu na furaha. Pia mziki unasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha umakini. Hata kama mtu hajui kupiga vizuri, kujifunza hatua kwa hatua, huleta furaha na maendeleo makubwa.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu inatoa nafasi ya kuilewa maisha ya zamani na jinsi ya yalivyoathiri dunia tunayoishi leo. Historia hutufundisha kuhusu tamaduni, uongozi, matukio muhimu na makosa yaliyofanyika ili tuisiyarudie. Pia inavutia kuona jinsi jamani zimebadilika na kuendelea kukua. Kujifunza historia kuna leta maarifa mapya na kufunza fikira kuhusu dunia kwa ujumla.

Mara nyingi napenda kucheza na marafiki zangu au ndugu zangu. Wakati wa michezo, kucheza na watu ninaowajua kunafanya kufurahia, kuwa kubwa zaidi na kunasaidia kushirikiana vizuri. Pia kucheza na wachezaji wengine kunalete changamoto na kunifanya nijifunze mbinu mpya. Kwa ujumla, ni furaha zaidi kucheza kwa pamoja na kushirikiana katika michezo kuliko kucheza peke yangu.

Ningependa kupata mafunzo ya ujuzi wa mawasiliano kazini, mafunzo haya yata nisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kushirikiana vizuri na wenzangu, na kushughulikia migongano kwa njia ya heshima, pia mafunzo ya kutumia teknolojia kisasa kama programu ya kupanga kazi au barua pepe za kitalaamu ni muhimu ili kuboresha ufanisi wa kazi.

Ninasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye furaha. Kawaida napenda kutumia muda na familia au marafiki wa karibu, kula chakula kizuri na kucheka pamoja. Wakati mwingine ninafanya sherehe ndogo nyumbani au kuenda nje mahali pazuri kwa bustani au mgahawa mkubwa. Pia napenda kutafakari mwaka uliopita na kuweka malengo mapya kwa mwaka unaofuata.

Napendelea kusoma kwa sababu kunanisaidia kupata maarifa mapya kuelewa mawazo mbalimbali na kufungua fikira. Kusoma pia kunanipa fursa ya kufurahia hadithi, kujifunza historia na kuelewa sayansi na mambo ya siku hizi. Hata hivyo pia napenda kuandika mara nyingi sana. Hasa kueleza hisia, mawazo na kuandika hadithi fupi fupi. Kwa ujumla kusoma ni msingi wa kujifunza na kuandika kunanisaidia kueleza kile ni nacho jifunza na kufikiria.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu ni somo linalosaidia kufikiria kwa mantiki na kutatua matatizo kwa hatua sahihi. Hesabu hufundisha uvumilivu, umakini na ubunifu katika kutafuta majibu. Pia inatumika sana katika maisha ya kila siku. Kwa mfano, katika ununuzi, kupanga bajeti na kufanya maamuzi ya busara ingawa wakati mwingine inaweza kuwa changamoto, mafanikio ya kupata jibu sahihi huleta furaha.

Ndio napenda kuvaa vipuli kwa sababu ni rahisi. Vinafaa kwa shughuli za kila siku na hutoa faraja wakati wa kutembea au kufanya kazi. Vipuli pia vinaweza kuwa vya rangi nzuri na kuvutia. Jambo linaloongeza mtindo wakati wakuvaa. Kwa ujumla ni chaguo la haraka, la starehe na linalofaa kwa hali nyingi.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ilio wazi na rahisi kueleweka. Mara nyingi napenda kutumia mazungumzo kwa ana ya ana kwa ana. Na kwa sababu yanaonyesha hisia mzuri na kuraihisha kuelewana. Hata hivyo barua pepe au ujumbe fupi ni muhimu kwa taarifa za haraka au za kazi. Pia napenda kuwasiliana kwa njia ya heshima, kusikilizana na kutoa nafasi kwa kila mtu kueleza mawazo yake.

Ndiyo, napenda kutumia video kwa masiliano kwa sababu husaidia kueleza mawazo na hisia kwa uwazi zaidi kuliko maandishi tu. Video pia inarahisisha mazungumzo kwa ana kwa ana hata ukiwa mbali na mtu mwingine. Inasaidia kuona lugha ya mwili, ishara na hisia za uso. Jambo linalo ongeza uwelewano na ushirikiano. Kwa kazi ya ushule, kutumia video hufanya mawasiliano kuwa ya haraka na yenye ufanisi na yakuvutia.

Naposhigulikia makosa kazini. Kwanza na jitahidi kubaki mtulivu na kuthamini tatizo kwa makini. Kisha ninaangalia chanzo cha kosa na jinsi kilivyotokea ili kuepuka kurudia tena. Maranyingi ninaezazuugumza nawezangu au wakubwa wangu kwa heshima ili kupata muongozo au msaada. Pia na jifunza kutoka na makosa hayo na kuandaa njia za kurekebisha au kuboresha utendaji.

Kazi ya nyumbani ninayo ichukia zaidi ni kusafisha bafuni. Hini kwa sababu ni kazi inyohitaji nguvu na muda mwingi. Na mara nyingi inakua chungu na ya kuchosha. Pia inahitaji makini sana ili kuhakikisha kila sehemu inakua safi. Jambo linalo nifanya niwe na uchovu haraka. Ingawa ni kazi muhimu kwa usafi wa nyumba bado ni moja ya kazi zinazo zinazo ihisi kwa kukuwa ngumu na si ya kupendeza kufanya mara kwa mara.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza na kuorodhesha shughuli zote muhimu zinazohitaji kufanywa kwanza ninaweka vipaumbele kwa kazi za dharura na zile zenyebmuda wa mwisho wa haraka. Kisha nagawa kwa muda kwa kila kazi ili kuhakikisha zinakamilika kwa wakati na pia kueka mapumziko kati ya shughuli ili kuwepuko uchovu. Pia napanga baadhi ya siku kwa ajili ya mikutano na mawasiliano muhimu ili kila kitu kiende kwa mpangilio na ufan.

Ningependa kufikia mafanikio makubwa na ufanisi wa hali ya juu katika kazi yangu. Lengo langu ni kuwa mtaalamu katika taaluma yangu, kushirikiana vizuri na wenzangu na kuchangia kwa kiasi kikubwa katika mafanikio ya timu au shirika. Pia ningependa kupata heshima na kutambulika kutokana na jitihadi zangu na kuwa na uwezo wa kushikiliana maarifa yangu na kuwasaidia wengine kukuza ujuzi wao.

Ndio, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara. Napenda wazo la kuwa na kitu changu ambacho kina changia mapato na kunipa uhuru wa kifedha. Biashara inaweza kuwa ya bidhaa au huduma zinazohitaji mahitaji ya watu, na ningependa kuzingatia ubunifu, ubora na mahitaji ya wateja. Pia kuanzisha biashara, kunanipa fursa ya kujifunza uongozi, masoko na kupanga vizuri ili kufanikisha malengo yangu.

Ndiyo, napenda kukimbia kwa sababu ninjia nzuri ya kuweka mwili wenyeafya, kupunguza msongo wa mawazo na kujipa nguvu mpya. kukimbia kuna saidia kuboresha pumzi, kuimarisha misuli na kunifanya nijisikie huru na mchangamufu. Pia ni rahisi kufanya bila vifaa vingi. Unachohitaji ni viatu vizuri na nia ya kuanza.

Sera ya kampuni nayoyona muhimu ni sawa na heshima kwa wote kazini. Sera hii inahakikisha kila mfanya kazi anashughulikiwa kwa haki bila ubaguzi wa rangi, dini, jinsia na kabila. Pia ni muhimu kuwa na sera za usalama kazini, mawasiliano, wazi na uwekaji wa malengo ya pamoja. Sera hizi husaidia timu kufanya kazi kwa mshikamano kuongeza tija na kuhakikisha mazingira ya kazi ni salama yenye heshima, yenye motisha kwa kila mfanya.

Ningependa kutembea mjini Paris ufaransa Paris ni maarufu kwa manthari yake manzuri, historia tajiri na utamaduni wa kipekee. Ningependa kuona, eifell tower kutembea kwenye mitaa yenye maduka ya kuvutia na kufraia vyakula vya kiasiri vya kifaransa. Pia, Paris ina makumbusho makubwa kama yovrine ambayo unaweza kuiona sana ya ajabu.

Mimi ni mtu wa kuwahi. Napenda kupanga mambo mapema ili kuepuka msongomano na mafadhaiko ya dakika za mwisho. Kuwahi, kunanipa nafasi ya kufanya kazi kwa utulivu, kupangilia upya kama kuna kitu nimekosea na kuhakikisha kila kitu kinaendelea vizuri. Pia, ninahisi kuwahi ni tabia inayoonyesha heshima kwa muda na watu wengine. Na kuongeza ufanisi katika majukumu ya.

Ili kujitunza, mimi hufuata maisha ya yenye afya na utaratibu mzuri kwanza nakula vyakula venye lishe kama matunda, mboga na protini na kunywa majia kutosha kila siku. Pia ninafanya mazoezi ya mwili, mara kwa mara, kama kutembea, kimbia, kufanya strechi ili kuboresha nguvu na afya ya mwili. Zaidi na pumzika vya kutosha, kulala vizuri usiku na kuzingatia usafi ya mwili na mazingira.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia vitendo na uangalifu. Kwanza, napenda kusoma na kusikiliza habari zinazohosiana na somo. Hilo ili kupata ufahamu wa awali. Kisha najaribu kutumia au kufanya kile nilicho jifunza ili kuimarisha welewa wangu. Pia napenda kuuliza maswali kushilikiana na wengine, nakuona mifano halisi ya kile kinachofunzwa.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi kwa sababu unakishi utamaduni na historia ya jamii zetu. Muziki huu unatumia ala za asili, midundo ya kipekee na nyimbo zenye maana ya maisha maadili au sherehe kusikiliza muziki wa jadi kunafanya nijisikie karibu na mizizi yangu na pia hutoa furaha na utulivu pia ni njia zuri ya kusherehekea tamaduni na kushirikiana na wengine katika sherehe au matukio ya kijamii.

Maranyingi siweki picha zangu mtandaoni na penda kutunza faraga na kuhakisha taarifa binafsi hazisambai bila sababu. Pia kuweka picha mtandaoni kunaweza kuletea hatari kama wizi wa utambulisho au matumizi mabaya ya picha. Hata hivyo kama kuna tukio muhimu au la kifamilia, nina uhakika wa usalama naweza kushiriki na watu wa karibu tu.

Ndio, nimewahi kula chakula cha kigeni. Kwa mfano, nimejaribu pizza kutoka Italia, shusi kutoka Japani na tacos kutoka Mexico. Chakula hiki kina ladha tofauti na mbinu za kipekee za kuandaliwa. Jambo linalovutia sana. Kila chakula cha kigeni, kilinipa fursa ya kuonja ladha mpya. Kujifunza kuhusu tamaduni nyingine na kufurahia uzoefu wa kipekee wa chakula.

Napenda kutazama video mtandaoni kwenye YouTube kwasababu kuna aina nyingi za video kama elimu, burudani, mziki na mafunzo. Pia mara nyingine napenda kutazama kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram au TikTok. Hasa video fupi fupi za kuchekesha na zinazofundisha kitu kipya. Kutazama video mtandaoni kunanisaidia kujifunza, kupata burudani na kushiriki maoni au maarifa na mtu.

Ndiyo, napenda kutembea msituni kwa sababu ni shughuli inayo tuliza na kuleta ukaribu na mazingira ya asili. Kutembea msituni kunatoa pumzi safi, sauti za ndege na manzari mazuri ambayo husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kufurahia utulivu. Mbali na kelele za mijini ni uzoefu nao changanya afya utulivu na uhusiano mzuri wa mazingira.

Wakatu wa baridi kali, napenda kujilinda na joto, kwanza ninavaa nguo za warm kama koti, fulana ndefu, soksi nene na kofia. Pia napenda kunywa vinywaji vya moto kama chai, kahawa au supu ili kujilinda baridi kutoka ndani. Mara nyingine napenda kukaa ndani ya nyumba, kusoma kitabu, kusikiliza muziki au kufanya shuguli nyepesi za ndani.

Ndio napenda chakula cha haraka mara chache hasa wakati sina muda wa kupika. Chakula cha haraka ni rahisi na kinapatikana kwa haraka kama vile bugger, pizza au chipsi. Hata hivyo, sipendi kula mara nyingi kwa sababu mara nyingi hakina lishe ya kutosha na si chaguo la afya kwa muda mrefu. Napendelea kutumia chakula cha haraka kama burudani au erure.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kupata mtazamo wa watu wengine, kujifunza uzoefu tofauti na kuelewa jinsi watu wanavyo chukulia jambo fulani. Maranyingi, maoni yanaeza kuwa ya kufundisha, ya kuchekesha au yenye mawazo mapya. Hata hivyo, kuwa makini kwa sababu sikila maoni ni sahihi au yenye manufaa.

Napendelea viatu ambavyo ni vyenye starehe na ya rahisi kuvaa. Kwa mfano napenda viatu vya michezo, sneakers, kwa sababu vinapendana na shughuli nyingi. Vinafaa kutembea na vinafuraisha miguu. Pia napenda viatu vya ngozi vilivyokuwa na mitindo mzuri kama hafla maalumu au kazini. Kwa ujumla napenda viatu vinavyochanganya faraja, uimara na mitindo kwa pamoja.

Ushauri nigeweza kumpa mtu mwingine ni kufuata ndoto zake kwa bidii na kuwa na subira. Ni muhimu kuweka malengo ya wazi, kufanya kazi kwa nithamu, na kujifunza kutokana na makosa. Pia ni vyema kushirikiana na wengine, kwa mwaminifu na kuzingatia maadili mema katika kila jambo unalofanya. Kwa njia hii, mtu anapata mafanikio, endelevu, furaha na hashima kutoka kwa wengine.

Ndiyo, napenda asali kwa sababu ni tamu na haina ladha ya kemikali. Asali pia ni nzuri kwa afya, kwani husaidia kupunguza homa ndogo, kuimarisha kinga ya mwili na kutoa nguvu kwa haraka. Napenda kutumia asali kwenye chai, matunda, au hata moja kwa moja kwa ladha. Pia ni bidhaa ya asiri inayofuraisha na yenye faida nyingi ki afya.

Manzaru kutoka dirishani ni jambo linalopendeza sana. Kutoka dirishani unaweza kuona madhari ya inje kama miti maua majengo magari yanapita au wanyama wadogo wa porini. Asubuhi, jua inapochomoza hutoa mwangaza mzuri unaofanya kila kitu kiwe na rangi ya kuvutia. Usiku taa za miji na anga ranyota hutoa hisia za utulivu na uzuri wa kipeke.

Mafunzo ya kazi yalinisaidia zaidi ni yale yanayohusiana na mawasiliano na usimamizi wa muda. Mafunzo haya yamenisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kushirikiana vizuri na wezangu na kushughulikia migongano kwa heshima. Pia nimejifunza kupanga ratiba ya kazi, kueka kipao mbele na kumaliza majukumu kwa wakati. Kwa pamoja, mafunzo haya yamenisaidia kuwa mchapa kazi bora, mwenye ufanisi na kuimarisha ushirikiano katika timu kazini.

Napendelea mfumo wa Android kwa simu kwa sababu unaurahisi wa kutumia. Naweza kubadilisha vipengele kadhaa na unaprogramu nyingizi na zopatikana kwa urahisi. Pia Android hutoa uhuru zaidi wa kusanidi simu kulingana na mahitaji binafu. Hata hivyo baadhi ya watu wanapendelea iOS, iPhone, kwa urahisi wa mfumo wake dhabiti na usalama wa data.

Siku ya mvua, napenda kubadilisha ratiba kidogo ili kujifurahisha huku nikibaki nyuma au karibu na nyumba. Kwa mfano, napenda kusoma kitabu, kusikiliza mziki au kutazama filamu. Wakati mwingine nashiriki katika mazoezi nyepesi ya ndani kama 'stretch' na mazoezi ya mwili ili kubaki na nguvu, pia napenda kuandaa chai moto au supu na kufurahia hali ya mvua kutoka dirishani. Shughuli hizi hufanya siku ya mvua kuwa na kuwa za utulivu, furaha na kustarehe.

Ndio, napenda kupanda milima kwa sababu ni changamoto nzuri ya mwili na akili. Kupanda milima kunatoa mazingira mazuri ya asili, hewa safi, na fursa ya mazoezi yenye nguvu. Pia kunanisaidia kujifunza uvumilivu, kusimamia muda na nguvu na kupata hisia za furaha baada ya kufikiria kelele. Ni shughuli inaochanganya afya, burudani na amani za ndani.

Ninaposhambulia mabadiliko kazini kwanza najitayarisha kisaikolojia ili kukabiliana na hali mpya kwa utulivu. Kisha najifunza kuhusu mabadiliko hayo, kuelewa madhulumu yake na kuona faida zake kwa kazi na timu. Pia napanga njia za kubadilika utaratibu, kushirikiana na wezangu na kutumia mbinu mpya zinazohitajika. Kwa kufanya hivyo mabadiliko hayakuwa changamoto kubwa, bali fursa ya kukuza ujuzi, kuboresha utendaji na kuongeza ubunifu kwa kazi.

Napanga ripoti za kazi kwa mpangilio wa wazi na wa hatua kwa hatua. Kwanza na kusanya taarifa zote muhimu zinazo husiana na kazi. Kama matokeo, muda uliochikuliwa, changamoto na mafanikio kisha naandika ripoti kwa sehemu utangulizi, maelezo ya kazi, matokeo, changamoto na mapendekezo za kuboresha. Mara nyingi napongeza twakimu au picha zinazosaidia. Kuelewa vizuri kile kichofu.

Ninarinda faraga yangu mtandaoni kwa kutumia njia kadhaa za usarama. Kwanza natumia nyira, imara zilizo na herufu, namba na alama na zibadirisha mara kwa mara. Pili, siweki talifa binafuzi kwa anuani na mbali muhimu au picha zangu kwa uma bila sababu pia natumia two-factor authentication kuongeza ulizi kwenye akaunti zangu.

Kuweka malengo ya kila mwezi kazini kunahitaji mpango wa makini, wazi na ufuatiliaji. Hapa kuna hatua mbazo zinaweza saidia kutimiza malengo yako ya kila mwezi. Kwanza tambua malengo makuu ya kampuni au kikundi. Ya pili unagawa malengo kuwa madogo na yanayopimika. Ya tatu unaweza andika malengo yako, ya nne pia, unaweza panga hatua ndogo ndogo za malengo yako.